Ndiyo nampenda kuimba kwa kiasi. Kuimba hunisadia kujieleza kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo. Pia ni shughuli inayotoa furaha na inaweza kufanywa wakati wa burdani au pamoja na wengine. Hivyo kuimarisha mausiano ya kijamii na pamoja na wengine wengi.

Utaratibu wa jioni huanza kwa kukamilisha majikumu ya siku na kupanga kazi za siku na inayouata. Baada ya hapo napenda kumzika kidogo kwa kula cha kulacha jioni kuzungumza na familia au kufanya shughuli nyepesi za burudani. Kabla ya kulala nakikisha najianda kwa siku na inayofuata na kupumzika mapema ili nipate usingizi wa kutosha.

Ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema, baada ya kupumzika na kupata nishati ya kutosha. Katika muda huu, akili yangu iko makini, nishati iko juu, na uwezo wa umakini na uamuzi ni bora zaidi. Hii, hunisaidia kukamilisha kazi kwa ufanisi na kwa.

Ndiyo naifadhi vitu vya thamani kama vile nyaraka muhimu vifaa vya kielektroniki na baadhi ya mali binafsi. Ninakikisha vinaifadhiwa mahali salama kilicho kufikiwa na wachache tu na mara nyingi ninatumia vimbo vya kufungwa au maeneo ya usalama ili kulinda thamani yao.

Ndio napenda kuendesha baiskeli hasa pale ninapohitaji kupumzika kufanya mazoezi au kufurahia mandari ya asili kuendesha baiskeli kuna saidia kuboresha afya ya mwili kuongeza nishati na kupunguza msongo wa mawazo pia nishuguli mzuri ya burudani na mara nyingine ya kushirikiana na familia wa marafiki.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni heshima, uwazi na usaidizi, napenda pia watu wenye nidhamu, wanaojali wengine na wenye mtazamo chanya, tabia hizi huchangia uhusiano mzuri, mashikamano ya kijamii na mazingira ya kazi yenye ushirikiano na ufanisi. Baba.

Wakati umeme unapokatika kwanza nina hakikisha usalamu wangu na wengine kisha ninatumia vyanzo mbadala kama Tochi, Au mbetili na kuendelea na shughuli zinazoweza kufanywa bila umeme. Pia ninapanga kazi muhumi ambazo zinahitaji umeme kuanzia pale unaporejea na mara nyingine napumzika na nakufanya kazi zinazohusiana na ndiko au mipango ya kisik.

Nama sitwa. Tabia watu iliyonichukiza ni ubinafsi wa kutokuwa na heshima kwa wengine. Pia ninapendelea kuepuka watu wanaokosa nidhamu kutekeleza ahadi zao. Tabia hizi huzuia mshikamano wa kijamii na mara nyingine huathiri ufanisi wa kazi. Kwa hivyo napenda napenda kushughulikia changamoto hizi kwa subira na kwa njia yenye heshima.

Hali ya hewa naipenda zaidi ni ile ya wastani isiwe na joto kali wala baridi kali. Napenda hali hii kwa sababu hudipa faraja. Huniruhusu kufanya shughuli za kila siku kwa ufanisi na hucha huchangia afya na usitawi wa mwili na akili. Pia ni hali nzuri kwa kazi za nje na burudani.

Sera ya kampuni na yo ya na muhimu zaidi ni sera ya maadili na heshima kazini. Sera hii husaidia kujenga mazingira salama ya haki na yenye ushirikiano kwa wafanya kazi wote. Pia sera wazi za mawasiliano, usalama kazini na maendeleo wafanyi kazi ni muhimu kwa sababu huongeza ufanisi, waaminifu na motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ilio wazi ya heshima na ya kitaalamu. Natumia mawasiliano ya moja kwa moja au ya maandishi kulingana na hali nasikiliza maoni yao kwa umakini na nahakikisha taarifa zinawafikia kwa wakati. Pia nahimiza mazungumzo ya pande zote ili kujenga uelewano na ushuri.

Napendelea kusoma kwa sababu kunapanua maarifa, kunifundisha mbinu mpya na kunisaidia kuelewa mambo kwa undani. Hata hivyo, kuandika hufaa pale napohitaji kuandaa mawazo, kuifadhi kumbukumbu, au kushiriki taarifa kwa uwazi. Kwa hivyo, natumia zote mbili kulingana na mahitaji na hali.

Kulinda mazingira nahikikisha na kupunguza taka kutupa taka mahali sahihi. Na kutumia upya au kuchakata vitu pale ninapoeze kana. Pia nahimiza matumiza endelevo ya rasili mali kama kutumia maji na umeme kwa uwangalifu. Na kushiriki katika shughuli za kupanda miti au kisafafisha maeneo ya jirani.

Ninapenda wachezaji ambao wananidhamu, heshima na ujuzi wa hali ya juu katika mchezo wao. Kwa mfano napenda wachezaji wa soka kama Lionel Messi au wachezaji wa basketboli kama Lebron James kwa sababu wanachangia ushindani mzuri. Unufaa kwa mfano wa kuigwa na kuthibitisha kwamba bidii ya mazoezi uzaa matokeo.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kukutumia mila zenye nguvu na tofauti kwa akaunti zote kuzingatia mipangilio ya faraga kwenye mtandao ya kijamii. Na kuwepuka kushiriki tarifa binafsi bila sababu ya msingi. Pia natumia programu salama na nikiwa mtandaoni na kwa ni programu salama na nikia mtandaoni. Na kuangalia mara kwa mara ruhusa na maelezo ya tuvuti au programu na zotumia ili kulinda taarifa zangu.